La kwa kusema kweli mimi sipendi kula popcorn na popcorn huwa mara mingi inakwama kwenye meno na inakuwa tatizo pale ninaposugua meno kwa hivyo chakula ambavyo napenda si popcorn napenda chakula ambavyo havikwami kwenye meno kama vile matunda ugali na chakula vinginevyo vya aina hiyo.

Siku yangu ya kuzaliwa, naisherehekea kwa kuita marafiki, tunakula pamoja, tunasakata densi, na tunakula keki, chakula kama vile pilau, na zawadi niipendayo sana ni saa, mpira, ama simu, naam.

Wikendi Jumamosi au Jumapili naweza kushiriki kwenda ziara na kunywa kahawa, kula samaki au kula vibajia. Mambo ya kawaida ninayofanya ni kwenda katika ziwa na kukula samaki. Rafiki yangu ndiye ambaye tunajisikia pamoja nae wikendi na naitaji kupumzika.

Kitu cha thamani ninachokihifadhi ni kitabu ambacho niliweza kupewa na nyanya yangu ambaye alikwisha aga. Naam kitabu hicho ni cha thamani kwani ina ujumbe mwingi wa kujua jinsi ya kushikilia mambo wakati mambo yanakuwa mengi au mambo yamekuwa mazito.

Naam navaa miwani lakin naivaa tu wakati ile nafanya masomo yangu katika kompyuta hii inasaidia kuzuia magonjwa yanayotokana na taa mingi inayotoka kwenye kompyuta.

Naam, naipenda mvua. Lakini siipendi pia saa ikinyesha kwa wingi kwa sababu inasababisha mafuriko. Lakini ikinyesha kwa ule muda kidogo na kusimama naipenda sana kwa sababu pia inafanya mimea iliyo mashambani ziweze kumea na kunawiri vizuri.

Najilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kwanza kufanya mambo yanayo nihusu. Pili kutofuatilia mambo ya watu wengine. Tatu kublock wale watu ambao siwajui wanaojaribu kunitumia ujumbe na sijajuana nao.

Napendelea kunyoa naam mtu unaponyoa unakuwa msafi na unakaa mtahidi sana na kwa hivyo napendelea kunyoa kuliko kuvaa ndevu.

Naam, jioni na chemusha chai ya maziwa na ikunywa. Sa kumi na moja ndipo naanza kupumzika. Jioni sipendi kufanya sherehe kwa sababu napenda kutulia. Navyo jianda kulala kwanza nafanya maombi kisha na vaa pajama na kupanda kitanda. Wakati ya jioni huwa ninafuraha kwa kuwa siku imeisha vyema.

Nikiwa na familia yangu mara mingi tunapenda kwenda ziara, kutembelea mbuga la wanyama na kukuwa na muda mzuri ya kujikumbusha kuwa sisi ni familia moja, kueneza upendo na furaha naam.

Mafunzo ya kazi, ambayo yamenisaidia zaidi ni kutumia kompyuta, naam nilipo jifunza kutumia kompyuta, sasa naweza kufanya kazi pahali popote nimeajiriwa, naam.

Naam sipendi kutembelea msituni. Naam kule msituni kuna wanyama ambao wanaweza kusababisha magonjwa kama vile nyoka na pia wanyama pori huenda pia wanaeza kuwa kule na wanaeza kusababisha maisha yako hatarini.

Hali ya leo kumekuwa na mvua nasikia baridi huko kunahisi baridi nimevaa fulana kwa sababu baridi imekuwa mingi sipendi hali hiyo ya hewa kwa sababu kuwepo kwa baridi mingi kunasababisha magonjwa katika hali hii napenda kusikiza muziki nikiwa kitandani na nakunywa kahawa moto.

Sanaa ninayopenda sana ni sanaa ya uchoraji na sanaa ya uchoraji naipenda kwa sababu inafanya mtu anatoa picha jinsi inakaribia kufanana au huenda pia anaweza kuitoa inavyofanana kwa ukabisa na ni jambo linalofurahisha sana kuiona sanaa hio ya uchoraji.

Kumbu kumbu nzuri ninayo kutoka ututoni ni ile kumbu kumbu ambayo nilivyoweza kupata na mashuhuri Erick Omondi hapo nikiwa mtoto sana. Naikumbuka kwa sababu siku hiyo ilikuwa siku nzuri sana na tuliweza kufurahia sana, kwa hivyo hiyo ni kumbu kumbu nzuri ni nayo.

Mwezi wa mwaka ninaopenda zaidi ni mwezi wa Desemba. Naam Desemba tunaweza kuungana na familia na tunaeneza furaha kwote kwote kwa kujikumbusha mambo yami ambayo yamekuwa magumu na rahisi katika mwezi huo.

Wakati wa mgogoro na mtu mara mingi mimi hupenda kuwa mwenye wa kuomba msamaha hata kama nimekuwa kama ni mimi nimekosewa ama ni mimi nimekosea mtu yule naam napenda kuzuia kitu ambacho kitasababisha vita kwa sababu vita huwa haisaidii.

Naam wafanyi kazi wapya na wakaribisha kwanza kwa kujua jina yao kuwaeleza jinsi vitu zinafanywa hapo kazini kuwajulisha jina langu na jina la wafanyikazi wengine na pia kuwafunza moja mbili na tatu ambayo wanapasa kuwanayo akilini.

Na ukipao mbele kazini, kwa mawasiliano kwanza, ni kuwa na sauti ambayo inasikika pili, ni kuwa, mwenye busara na mtu ambaye haogopi watu cha tatu pia, ni kuyaongea lugha ambayo watu wengine wanasikia kwa urahisi.

Naam naitumia kompyuta zaidi kwa sababu kompyuta ina tajiriba kubwa sana. Naweza kujua mambo mengi, ni rahisi kutumia baada ya kufunzwa na pia inasaidia kufanya mambo kwa haraka kama vile kuandika. Kompyuta pia inahifadhi data kwa muda mrefu sana bila kusahau, na pia kompyuta tena inaweza kusaidia kwa kufanya hesabu.

Naam, kupanda milima ni moja wapo ya vitu ninapopenda kufanya nikienda ziara. Kupanda mlima inasaidia kujenga mwili, kwani ninapopanda mlima, ni kama bado kufanya mazoezi kwa hiyo napenda kupanda mlima.

Ushauri ambayo nigependa kumpa mtu mwingine hasa kwa wale watu ambao wanatia bidii ni kwamba unapotia bidii usimsahau mola nyuma. Mola anafaa kuwa mbele kwa kila kitu ambacho unakifanya ili kila kitu chako kiende sambamba.

Maktabani napenda kuenda mara moja kwa wiki. Hapo ni Jumamosi au Jumapili. Ndiko napo penda kuenda maktabani. Niweze kusoma hata kama ni hadithi moja au mbili. Italingana na urefu wa hadithi hilo. Kwa hivo naendanga maktabani mara moja kwa wiki.

Naam nimewahi kununua tikiti za tukio tukio fulani lilikuwa linatokea huko ninakoishi, lilikua tukio la vijana wadogo kuenda kujuana na kujifunza mambo mengi kama kushona, kunyoa na kazi zingine, hapo ndipo niliweza kununua tikiti hiyo.

Kitu ninachofanya ili nishirikiane na timu kwanza najua ni nini inachoendelea katika timu yangu, najua mkubwa wa timu yangu na kuwepo na shida nauliza watu ambao niko nao katika timu moja na pia ninashirikia kwa kusaidia kazi ambazo ziko katika timu.

Naam napenda kuimba sana kuimba ni talanta yangu na pale ninapopata muda wa bure naimba kwa sababu ni kitu ambayo iko kwa damu yangu na pia inanifurahisha sana.

Kitu kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni wafanyi kazi wote kwanza wanapo oga kuna kuwa na mazingira mazuri kuhakikisha kuwa kuna usafi pale mtu anapo tumia kitu baada ya kutumia analiweka katika gunia hilo la takataka na pia pale watu wanaposhirikiana kufanya usafi mazingira ya kazi yanakuwa mazuri kwa hivyo.

Mabadiliko kazini, nashambulia kwanza kwa kufanya vitu kufanya vitu tofauti na ambavyo watu wamezoea kufanya kama ni kufanya kwa muda kama tuseme dakika thelathini, najaribu nazifanya kwa dakika ishirini na tano. Hii inaleta mabadiliko, tuseme kama ni kwa muda ambao kazi unamalizika unapata kazi inaweza kumalizika kwa haraka.

Naam sipendi kufanya kazi nyumbani kwani nikifanya kazi nyumbani siwezi pata kufocus katika kazi hiyo nyumbani watoto wanasumbua kelele ni mingi na pia nahisi ni kama sitajituma kwa hivyo napenda kufanya kazi kazini kule mwakazi nyumbani. Sidhani kama nitaweza kufanya kazi.

Naipanga wiki yangu ya kazi kwanza na kwa kuweka alamu kwa simu kwa sababu wiki yangu ya kazi inapaswa kwa narauka sana ili niweze kufika kazini kwa wakati ufaao pili pia napanga manguo ambayo nitavaa siku kwa siku katika wiki hiyo ili nikirauka mapema na pata muda rahisi wa kwenda kazini nitakuwa nime save time ya kutafuta manguo tatu pia nahakikisha kwamba nafika kazini kwa muda ufaao.

Naam, kitu ninachofanya kuongeza uzalishaji wangu, ni kujifundisha matumizi ya AI. Kwa sababu matumizi ya AI inasaidia sana kufanya kazi zingine ambazo mtu binadamu anaweza fanya, kwa hivyo nikisha jifundisha, matumizi ya AI. Nitaiagiza AI ifanye mambo ngine. Na hii inaongeza uzalishaji katika kazini.

Kitendo cha wema, ambao nimewai kufanya ni kuchangisha pesa kutoka kwa jamii, pesa ambayo itasaidia, kutibu wale walio na shida za moyo kutokana na kampuni ya matter heart run naam nileweza kuchangisha pesa na tukazipeleka na wale ambao wako na shida za moyo waliweza kupata matibabu yao.

Naam, napenda kupika sana. Kupika sana ni moja wa mambo ambayo napenda kufanya pale ninapopata muda wa bure. Naam, napenda kupika chakula kama vile chapati, mayai, mchele, ugali na hata samaki. Naam, kupika ni jambo ambalo napenda sana.

Naam simu yangu naitumia kila wakati kwa siku programu ninayotumia sana ni Instagram. Simu yangu ya kwanza ilikuwa Infinix Smart tano simu inasaidia maisha yangu sana kwa kuwasiliana na watu kupata ujumbe na kujua mambo yanayoendelea katika nchi muda mzuri wa kuzima simu ni hapo jioni wakati naenda maziara naiacha simu hiyo i-charge.

Nazisafisha vifaa vyangu mara mbili kwa siku kwa sababu mara mingi napenda kuzitumia kwa hivo nikipata vime chafuka inabidi nimezisafisha tena naam.

Uzoefu wakushangaza ambao nimewahi kupata ni uzoefu wa kurauka. Hapo awali siku wa mtu wa kurauka lakini kwa sasa mimi ni mtu ambaye naamka. Hata bila alamu, naamka tu mapema na kufanya shughuli zangu kwa haraka.

Mimi napenda kuchora na naafadhalisha kuchora kwa kupaka rangi. Kupaka rangi maramingi huwa inamakosa mingi, ilhali kuchora ni jambo ambalo unaweza kufuta pale palipokuwa na makosa. Kwa hivo napenda kuchora naiafadhalisha kushita kwa kupaka rangi.

Mara mingi kunaponyesha mimi hujifunika gubi gubi na kusikiza wimbo naam sipendi mvua kwa wingi siku ya mvua nilio furahia zaidi ni ile siku ambao ya mvua ilinyesha na mimea zetu zikanawiri shambani mvua inabadilisha mpango wangu sa zingine nilikuwa nataka kwenda town lakini unapata mvua ilinyesha kwa nguvu inasababisha siendi mimi huhisi kuwa kujifunika tu au nahisi vibaya pale ninaposikia sauti ya mvua.

Ili kujitunza nafanya mambo mengi kwanza naoga kila siku pili napiga mswaki kuhakikisha meno yangu ni safi tatu nazikata makucha yangu na pia kujitunza na jami nakuwa na uhusiano mzuri na wenzangu katika jamii.

Naamu mimi nakipenda chakula kitamu chakula kitamu huwa inakupafuraha unapukula naamu na chakula kitamu ninacho kipenda ni chapati nyama mchele pilau biryani chakula kama hizo naamu.

Kila jioni kabla ya kulala na hakikisha kwamba nimeomba nikamwambia Mola asante kwa kumaliza siku hiyo vyema pili na hakikisha nimevaa nguo zangu za kuenda kulala tatu na hakikisha kuwa nimeacha kila kitu kikiwa sawa viombo nimeosha na nyumba nimeitengeneza ili kesho nikiamka nafanya tu kazi kiasi na kuenda kazini au kutulia

Kwa mtu ambaye anaanza kazi, ushauri ambayo naeza mpea, ya kwanza ni kuwa, unapoenda kazini, lazima ukue na lengo, na pia unapoenda kazini, unapaswa kurauka, na pia unapokuwa kazini, unafaa kujua, kazi hiyo, nafaa kuifanya kwa umakini, na upendo ili kuhitimu.

Naam, pale ninapowasilisha jambo huwa ninajihisi mwenye wasiwasi na hofu. Naam, hadhira yangu huenda watashindwa kuelewa kitu sijai na wajaribu kuambia. Hadhira yangu huenda watapata kitu ambayo naawambia si ya maana sana. Hadhira yangu huenda wataona ni kama jambo naawambia si yenye maana sana kwa hivo mimi huwa mwenye wasiwasi na hofu.

Naam, mchezo wa video ni moja wapo wa vitu ambavyo napenda kuzifanya sana mchezo wa video hunifanya nijihisi kama ni mimi niko katika tatizo hilo iwapo ni kuendesha gari, kucheza mpira hii inafanya napata kumea ki akili, akili inaweza kuwa mzuri sana. Naam, na pia inasaidia kupitisha muda pale ambapo sina kazi. Kwa hivyo napenda sana kucheza mchezo ya video.

Napendelea kusoma sana kusoma inanisaidia kwani napata kujua mambo mengi kusoma inaniongeza maarifa kusoma inafanya najifunza vitu ambavyo siku najua kwa hivo napendelea sana kusoma kuliko kuandika ilhali pia kuandika ni muhimu sana baada ya kusoma lakini nafadhalisha kusoma kwani kusoma mingi ndo pia inanifanya najua mingi na ya nazidisha maarifa yangu.

Napendelea joto na wakati wa joto maramingi huwa ni ule wakati mzuri wakuenda ziara wakati wa joto unapata pia kuona wanyama wakizurura, wakati wa joto ndio ule wakati ambao mimea ilio shambani inakauka kwa hivo napendelea joto sana na yafadhalisha kuliko baridi.

Naam mimi napenda kutembea katika mazingira mazuri napenda kutembea katika mazingira isiyo jaa watu mazingira iliyo na hewa safi mazingira inayovutia, mazingira ambayo ina vitu mingi ambavyo sikuwa nimeyagundua, yaani kwa ufupi napenda kutembea katika mazingira mapya.

Nimewahi kuenda katika tamasha la muziki tamasha la muziki ambayo nilishiriki ni tamasha la kodong klan ambayo ilikuja kufanya sanaa yao hapa Kisumu. Naam niliweza kushirikia nikajifurahisha na napenda sana pia kushirikia katika tamasha la muziki.

Ninachoona nikitazama nje ni miti zilizo kwenye bustani pamoja na maua. Wakati ambao napenda kutazama nje ni asuhuhi ninapoamka. Kutokana na msimu kitu kinachobadilika ni kutokuwepo na maua zile. Niikitazama nje ya dirisha nahisi vizuri.

Napendelea mahali pa kimya. Kwani mahali pa kimya unaweza kuyafanya mashughuli yako pole pole kwa utaratibu bila kuwa na tatizo lote la kelele. Naam, kwa hivyo mimi napendelea mahali pa kimya. Wala si mahali pa kelele.

Kusema kweli, mimi napenda kuenda cinema mara moja kwa mwezi kwa hivyo hiyo ni kama mara kumi na mbili kwa mwaka kwani, naenda kwa cinema mwisho wa mwezi kwa sababu mwisho wa mwezi ndiyo nimeweza kupata malipo yangu ya kazini ndipo sasa naenda kuona movie au sanaa yoyote ile.

Naam mazoezi si kukimbia tu mazoezi pia ni kutembea kwa miguu kwa hivo saa zingine mimi hutembea kwa miguu ninapotoka kazini ili nizoeshe miguu yangu kwa kutembea nisiwe mtu mwenye uchovu mingi nikianza matembezi. Najizoesha kutembea kwa hivo napenda pia kutembea kwa miguu.

Mahali pa ibada naenda mara moja kila wiki yaani Jumapili, kila Jumapili narauka saa moja naenda kanisani kumshukuru mola na tunasifu na kuabudu naam.

Nawafahamu majirani zangu tena vizuri sana. Nawa tunahusiana nao vizuri na tunapendqna tunashirikiana pale tunapofanya kazi ya jamii na kwa hivo nawafahamu majirani zangu vizuri tena sana na tunaishi pia kwa upendo.

Ninapotaka kustarehe, kitu cha kwanza, lazima nikuwe na earphones ambazo, earphones ambazo nitazieka masikioni mwangu, nisikize muziki pili, nataka ningependa niende ziara, palipotulia mazingira safi, mazingira yenye hewa safi kisha huko ndiko nastarehe na kinywaji.

Wakati wa msongo wa kazi na penda kuwaambia wafanyikazi wezangu wanisaidie kukamilisha kazi ile. Huwenda kazi hiyo ni kubwa tutaifanya kwa ushirikiano tuweze kuisaidii kumaliza kazi hiyo. Huwenda kazi hilo ni ndogo bado tutashirikiano tuweze kufanya na kuhakikisha kuwa kazi hiyo imekamilika.

Kitu ambacho ningependa kujifunza kipya ni kufanya editing za videography na photography. Kwani saa zingine hata tunapokuwa na harusi tunachukua picha lakini sasa tena inakuwa kazi ngumu kuzipeleka kwenye studio ziweze kufanyiwa editing. Lakini nikijifunza jambo hilo nitapata urahisi kuzi edit na kutumia familia picha hizo.

Nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu kwani nimekua nikifikiria kwamba nikianzisha biashara yangu baadhi na kupata pesa ya kazini pia nitakuwa napata pesa yangu ya kando kutoka biashara yangu ndogondogo na hii itaweza kuongeza pesa ambayo nitapata mwisho wa mwezi na pia itawezesha kuwa kujikimu kimaisha iwe rahisi.

Mimi napenda kuvinunua vitu mtandaoni mtandaoni katika programu ya Kilimal ndipo napenda kununua vitu kama vile simu, viatu, manguo na hata saa mbali mbali, earphones na huko ndiko napenda kununua vitu kwani vitu za mtandaoni huwa zinaaminika na pia iwapo zinaharibika unaweza kuzirudisha.

Naam, napenda hesabu kwa maisha ya kila siku hesabu huwa ni lazima kama kuhesabu pesa kuangalia mda na kwa hivo mimi nimekua mtu mwenye amependa hesabu tangu utotoni napenda hesabu kwa sababu inatusaidia kufanya mambo mingi sana katika maisha ya kila siku.

Katika jamii yangu ningependa kuwa na maendeleo ya taa barabarani, hii itazidisha usalama. Pili, barabara zijengwe. Ziziweze kujengwa tena kwa sababu barabara hizo mvua inaponyesha. Huwa zinakua mbaya, haziwezi kupitika. Tatu pia ni ajira kwa vijana. Vijana wengi wamepotelea miandarati na kwa hivo, ajira ikiweza kuangezeka. Vijana wataweza kupata kazi ya kufanya.

Kuhusu tathmini za kazi najihisi kuwa mwenye motisha kwani najiaminia kuwa kazi nafanya ni sambamba na iwapo kuna pahali na niko na makosa hua nimeitika na hua niko ready kufanya jambo ambalo linapaswa kufanywa.

Somo la sayansi ninalopenda ni somo la chemistry, somo la kemia naam, somo la kemia naipenda kwa sababu mara mingi ni somo hilo, kutokana na somo hilo tunaweza kuunda madawa ambayo yanamaliza magonjwa, yanamaliza madawa yanaoharibu, mavuno shambani. Naam.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya United Kingdom naam. Kule United Kingdom ningependa kutembelea kwa sababu huko kuna majumba mazuri, magari mazuri na pia kuna mbuga ambazo pia ni yakufurahisha sana kutembelea. Tangu utotoni hiyo imekua nchi ambayo ningependa kuitembelea.

Mfereji wa TV ambao nafuata ni Begusarai hiki ni kipindi cha Kihindi ambacho kinafanyika katika channel ya Zeeworld. Nafuatilia kipindi hiki kwa sababu ni kipindi ambayo imejaa mafunzo ya kifamilia na desturi na mila.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa kupiga mbizi naam mara mingi nikiona watu wakicheza mchezo huu katika televisheni huwa nakuanga mwenye tamaa zaidi na hiyo ni moja wapo ya mchezo ambayo ningependa sana kujaribu kucheza.

Kwa kusema kweli, ningependa kurudi ujana. Naam, ujana ni moshi. Na mambo ambayo yalifanyika katika wakati wetu wa ujana ni mingi sana na yalikuwa ya kufurahisha. Ningependa sana kurudi katika enzi zangu za ujana. Ili niweze kurekebisha mambo ambayo, niliyafanya vibaya, na pia niweze kujifurahisha kidogo.

Mfumo wa simu ninaopenda ni Android na Android tukiangalia bei yake simu mingi ni za Android na kwa hivo ni simu ambayo si ya bei ghali inaweza kununuliwa na mtu yoyote ule ambaye anafanya kazi hata kama ni ya kijungujiko pili android pia ni rahisi kutumia ndo kwa maana nahafadhalisha mfumo huo wa simu.

Mimi naipenda mikutano ya mtandaoni kwa sababu na mikutano ya mtandaoni unaweza sana kuingia mikutano huo iwapo uko Mombasa Nairobi Kisumu halafu pia ni rahisi sana haina matatizo kama changamoto ya muda au wa kuchelewa. Naam.